Je unasaidia jamii yako vipi baadhi ya mawazo yanayokuja akilini mawazo zaidi ni Jee jamii jamii ni nini ni vipi unavyoweza saidia jamii? Jamii, unaweza saidia jamii kwa kuchangia kwa njia tofauti tofauti. Ukihusika katika usaidizi pale kwa jamii, unasaidia wakati wa msaada, unapohitajika, huwa unakuza jamii, na hua uko mtu mwenye msaada kwa jamii. Unaweza pia saidia jamii kwa kuhakikisha kuwa zile mila au desturi za jamii yako unahakikisha unazifuata.

Unawakaribisha wafanyikazi wapya vipi maneno zaidi au au mada zaidi inayo letana na swali au maneno haya ni ni njia zipi ambazo huwa unatumia kuwakaribisha wafanyikazi wapya kazini au ni ni mila zipi au desturi zipi, mulizo nazo kule kazini, unapokuwa na wafanyikazi wapya. Kunapokuwa na wafanyikazi wapya kwanza, huwa tunawakaribisha mbele ya wafanyikazi wengine ili waweze kuwajua. Kwa kimombo tunasema introduction. Unahakikisha wafanyikazi wapya wamejuwana kwa majina, kwa cheo, kwa njia zozote zile pale kazini siku yao ya kwanza. Unawapa kitu tunacho kiita orientation Yani unawaonyesha unawaonyesha sehemu tofauti tofauti za mahali pakazi Unakikisha kuwa wanajua kila sehemu inayohusiana na kazi Pili unaweza unaweza watayarishia maybe chakula spesheli siku ya kwanza kama kama yani kuwaonyesha mko mmefurahia ujio wao kwenye kazi.